Ni kwa namna gani ninavyoweza kumfanya mteja ajisikie kusikilizwa kuthamaniwa na kuridhika. Ninaposhugulikia wateja huanza kwa kuwasikiliza kwa makini. Naamini mteja anapojisikia kusikilizwa tayari nusu ya tatizo linakuwa limetatuliwa. Kutoa muda wa kuelewa mahitaji yao kuuliza maswala ya ufafanuzi na kuhakikisha nimeelewa wanachohitaji kabla ya kutoa suluhisho. Pia ninajitahidi kuwa na heshima subira na lugha nzuri hata pale ambapo mteja anaweza kuwa na hasira au kutoridhika. Badala ya kujibu kwa jazaba, hubaki mtulivu na kuangalia tatizo kwa mtazamo wa suluhisho. Ninapokosea au panapokuwa na changamoto, huwa tayari kukabiliana, kukabili na kuchukua, hatua za kurekebisha na kwa haraka. Zaidi ya hayo, hujitahidi kutoa huduma kwa uaminifu na uwazi bila kuwaahidi, mambo nisiyoweza kutimiza. Lengo langu ni kujenga uhusiano wa muda mrefu na wateja si kufanya mwamala wa mara moja. Kiufupi nashughulikia wateja kwa moyo wa huduma nikiamini kuwa mteja aliyeridhika ni sehemu muhimu ya mafanikio ya kazi na biashara yangu.

Ni ladha gani hunifanya nifurahie chakula na kujisikia nimeridhika kabisa? Kwa kawaida napenda chakula chenye ladha ya kati. Kisichokua na ukali sana wala kisicho na ladha kabisa. Napendelea chakula chenye mchanganyiko wa ladha ya chumvi ya wastani. Viungo vilivyopimwa vizuri na harufu nzuri inayovutia hamu ya kula. Ladha ya namna hii hunifanya nifurahie chakula bila kusumbuliwa na ukali wa pilipili au viungo vingi kupita kiasi. Pia napenda chakula chenye ladha ya asili ambapo unaweza kutambua ladha halisi ya chakula chenyewe kama nyama mboga au nafaka. Kwangu mimi, chakula kizuri si lazima kiwe na viungo vingi, bali kiwe kimepikwa kwa umakini na upendo. Kiufupi, napenda chakula chenye ladha iliyosawazika. Kinachonitosheleza na kunifanya nijihisi vizuri badala ya chakula. Nijisikie vizuri baada ya kula. Badala ya kuniacha nikiwa nimechoka au kero tumboni.

Je, mziki una nafasi gani katika maisha yangu ya kila siku. Kwangu mimi, mziki si burudani tu ni sehemu ya roho yangu. Napenda mziki unaoniguza kihisia na kunifanya nitafakari maisha ndoto zangu na safari ninayopitia. Mara nyingi nasikiliza mziki kulingana na hali yangu ya moyo. Nikihitaji motisha nachagua nyimbo zenye ujumbe wa kujijenga. Hunikumbusha nisikate tamaa. Nikihitaji utulivu. Napenda mziki wa taratibu unaonipa amani ya akili. Napenda pia mziki unaobeba hadithi halisi za maisha. Mziki unaozungumzia mapambano ushindi na matumaini. Aina hii ya mziki hunifaya nijisikie kama siko pekee yangu katika changamoto zangu. Wakati mwingine mziki hunisaidia kuzingatia masomo au kazi. Kwa wakati mwingine hunipa nguvu ya kuendelea pale ninapohisi, nimechoka. Kiufupi mimi napenda mziki ule unaonitoa, unanitia moyo. Kunifaya nijiamini zaidi na kunikumbusha kwamba kila siku ni fursa mpya ya kukuwa na kuwa bora kuliko jana. Mimi hupenda mziki kama vile bongo na pop.

Je, ninaweza kujijenga leo vipi ili kufungua milango ya kesho. Kwa sasa, moja ya masomo, muhimu sana katika maisha yangu ni kujifunza lugha ya kijerumani. Hili si somo la kawaida kwangu. Bali ni uekezaji wa muda na juhudi kwa ajili ya mstakabali wangu. Najifunza kijerumani kwa nidhamu kubwa. Mara nyingi nikiamka mapema asubuhi ili kusoma kabla ya shughuli nyingine za siku kwanza. Hii imenifundisha umuhimu wa kujituma na kujipangia muda vizuri. Masomo yangu ya kijerumani yamenipa changamoto hasa katika sarufi na msamiati. Lakini kila hatua ndogo ya maendeleo hunipa motisha ya kuendelea. Nimejifunza kuwa uvumilivu na marudio ni siri ya mafanikio. Kila neno jipya ninalojifunza hunisongeza karibu na malengo yangu. Iwe ni masomo ya juu, mafunzo ya kitaaluma au fursa za kazi nje ya nchi. Kiufupi masomo yangu ya kijerumani yamenifundisha zaidi ya lugha yamenifundisha kujidhibithi kujiamini na kuamini kuwa juhudi za kila siku ndoto kubwa zinaweza kutimia. Naona masomo haya kama daraja linaloniunganisha na maisha bora ninayoyatamani baada.

Nivipi ambayo ninaweza kutumia wikendi yangu kujijenga na kujipa nguvu mpya ya kuendelea na safari ya maisha. Wikiendi zangu, huwa ni mchanganyiko wa mapumziko natamani. Na kujiongezea thamani binafsi. Mara nyingi napenda kuanza wikiendi kwa utulivu. Nikitafakari wiki ilivyopita na kujipanga kwa ijayo. Huu ni muda wangu wa kujitathmini, kuona nilipofanya vizuri na wapi nahitaji kuboresha. Sehemu kubwa ya wikendi yangu huitumia kujisomea, hasa masomo ya kijerumani. Ninajua kuwa hata siku za mapumziko nidhamu ndogo ya kujifunza hunisogeza hatua moja mbele. Pia napenda kusoma au kutazama maudhui yanayo nitia moyo na kunifundisha mambo, mapya kuhusu Maisha, Kazi na kujitegemea. Pia hutenga muda kufanya mazoezi, mepesi, kutembea au kukaa na watu wa karibu ili kupumzisha akili. Wikiendi hunipa nafasi ya kurejesha nguvu, kuimarisha malengo yangu na kuanza wiki mpya, nikiwa na ari, muelekeo na matumaini mapya.

Ni mnyama mgani anayelingana zaidi na tabia na mtindo wa maisha yangu. Mimi napenda paka, paka wananivutia kwa sababu wanafaa Nana sana na mimi katika namna wanavyoishi. Wanajitegemea, wanapenda utulivu na hawapendi makelele au msongamano usio wa lazima ninapenda jinsi paka wanavyojua, lini wanahitaji kuwa karibu na watu na lini wanahitaji muda wao binafsi. Kuishi na paka hunifundisha heshima ya mipaka na umuhimu wa amani ya ndani. Wanatoa upendo wao bila kulazimisha na hilo hunifanya nijisikie huru na kueleweka. Pia napenda paka hunipa faraja na utulivu baada ya siku ndefu ya masomo na mawazo mengi. Kiufupi napenda paka kwa sababu wananiakisi. Utulivu mwenye kujitambua na anayejua thamani ya kukuwa pekee yako katika wakati mwingine ili kujijenga na kurejesha nguvu baada ya kuchoka.

Ni vipi ambavyo ninaweza kuisherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia inayonijenga na kunipa shukrani ya maisha. Mimi huiona siku yangu ya kuzaliwa kama muda wa kutafakari zaidi kuliko kufanya sherehe kubwa. Mara nyingi napenda kuanza siku hiyp kwa utulivu. Nikishukuru kwa uhai. Kwa safari niliopita. Na kwa masomo ninaojifunza. Ni siku ya kujikumbusha nilikotoka na malengo niliyonayo mbele yangu. Badala ya anasa nyingi napenda kusherehekea kwa njia rahisi. Lakini yenye maana labda kwa kujipa zawadi ndogo kula chakula ninachokipenda au kutumia muda na watu wachache wa karibu wanaonipa nguvu chanya. Wakati mwingine hutumia siku hiyo kupanga upya malengo yangu hasa katika masomo na maisha kwa ujumla. Kwa ujumla kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwangu ni kuhusu shukrani utulivu na ahadi mpya kwa nafasi yangu. Kuendelea kujiboresha kutoka kutokata tamaa na kuthamini kila hatua ya safari ya maisha yangu.

Vipi ambavyo mimi huweza kutumia teknolojia kuimarisha maisha yangu badala ya kuitegemea kupita kiasi. Mimi sihitaji kutumia video kwa mawasiliano mara nyingi. Kwa kweli, napendelea mawasiliano ya moja kwa moja kupitia maandishi au maneno tu. Kwani hunipa muda wa kufikiria vizuri kila, kile ninachosema na kuepuka msongo wa kihisia unaoweza kuja kwenye video. Pia hii huniwezesha kudumisha faraga na nidhamu yangu binafsi bila kushinikizo la kamera. Badala ya video napendelea kutumia ujumbe mfupi simu au hata barua pepe pale inapohitajika. Hii inafanya mawasiliano yangu kuwa yenye tija na yenye lengo na pia huniwezesha kuzingatia ujumbe kwa kina badala ya kuzingatia sura au mwonekano wa mwili. Kwa njia hii ninadumisha uwajibikaji utulivu na ufanisi katika jinsi ninavyowasiliana na wengine kila siku ya maisha yangu.

Je, ni harufu gani inayoweza kuniletea amani na furaha ya kweli? Ninapenda harufu ya maua hasa ile ya maua yenye harufu laini na asili kama waridi au lavenda. Harufu hizi hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie bora zaidi hasa baada ya siku ndefu yenye mawazo mengi. Kwa kweli, harufu ya maua si tu inanifanya nijisikie vizuri kihisia bali pia hunikumbusha uzuri wa maisha. Ndoto na uwezekano wa mambo mazuri. Mara nyingine napenda kutumia maua au mafuta yenye ya harufu nzuri katika chumba changu au pale ninapopumzika. Hii hunisaidia kutuliza akili na kunipa nafasi ya kutafakari na kupanga malengo kwa utulivu. Kwa hivyo, harufu ya maua ni zaidi ya kitu kinacho nukia ni njia ya kujipatia amani, furaha ndogo na motisha ya kuendelea mbele kila siku ya maisha.

Je, kutazama anga la usiku kunaweza kunifanya nitafakari zaidi kuhusu maisha na nafasi yangu duniani. Ndio, ninapenda kuangalia nyota. Kunapotokea usiku tulivu la anga likiwa wazi kutazama nyota hunifanya nijisikie mdogo lakini mwenye thamani kubwa ndani ya ulimwengu huu mpana. Ni muda ambao hunipa nafasi ya kutafakari maisha yangu ndoto zangu na mwelekeo ninaotaka kuchukua. Kuangalia nyota hunipa utulivu wa kipekee hunisaidia kupunguza mawazo kuachilia msongo wa mawazo na kumbukumbu kuwa changamoto nilizo nazo ni sehemu ndogo tu ya safari ndefu ya maisha. Wakati huo napenda kuwa kimya nikisikiliza mawazo yangu na kujipa matumaini mapya. Kiufupi kutazama nyota kwangu ni kama mazungumzo ya kimya kati yangu na ulimumwengu mazungumzo yanayonikumbusha kuwa nina muda wa kuota kujifunza na kuwa toleo bora la mimi mwenyewe.

Kinywaji gani kinachoweza kunipa nguvu na mwamko wa kuanza siku kwa ari na shauku. Mimi napenda kunywa chai ya asubuhi, kwakweli. Chai kwangu si tu kinywaji, ni sehemu ya utamaduni wangu wa kuanza siku kwa utulivu na kwa mwelekeo mzuri. Hapo asubuhi napenda kuchomeka kidogo na kuipenda ikitulia. Nikitumia mda huo kufikiria malengo yangu ya siku, kupanga ratiba na kujiandaa ki akili kwa changamoto zinazokuja. Chai hunipa muamko wa mwili na akili. Pia hunisaidia kujisikia vizuri kihisia. Kwa wakati mwingine, nikikunywa hunifanya nijisikie kama kila kitu kinaanza vizuri na kila jambo lina mpangilio wake. Pia napenda kujaribu aina mbalimbali za chai kama chai ya majani, ya rangi au yenye viungo. Kwa sababu ni moja, kwa sababu kila moja hunipa ladha na hisia tofauti. Na kunifanya nisisimke kwa siku nzima. Kwa kifupi, kunywa chai kwangu asubuhi ni kitu ni zaidi ya kitu tamu. Ni utamaduni wa kujitengeneza, kujitengenezea ari, muamuko na mtazamo chanya wa kuanza siku mpya.

Nawezaje kufungua akili yangu na kuona uzuri wa ubunifu wa binadamu kupitia sanaa. Nimepata nafasi ya kuenda maonyesho ya sanaa mara chache. Na kila mara ni uzoefu wa kipekee kwangu. Kuangalia kazi za sanaa kunanifundisha kutazama maisha kwa mtazamo tofauti. Kila rangi, mstari au picha ina hadithi yake na historia zinazoweza kunikumbusha ndoto, changamoto au furaha. Maonyesho hayo hunipa nafasi ya kutulia, kutafakari na kuigiza mawazo yangu. Kuingiza mawazo mpya, napenda jinsi, kazi za sanaa zinavyoweza kunichochea kujiu uliza maswali kuhusu maisha, kuhusu mimi binafsi na juu ya malengo yangu. Pia ni wakati mzuri ya kuona ubunifua wengine na kupata motisha ya kujaribu, kujieleza kwa njia yangu binafsi. Iwe kupitia maandiko, michoro au hata utamaduni wa kila siku. Kiufupi kuenda maonyesho ya sana kwangu si burdani tuu bali ni njia kujijenga kiakili na kihisia kuona ulimwengu kwa jicho jipya na kupata motisha ya kufanya kila siku yangu iwe bora zaidi.

Je, kutoa muda na nguvu zangu kwa wengine kunaweza kunifanya nikue kama binadamu. Diyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea na uzoefu huo umekua na maana kubwa sana kwangu. Kujitolea kumenifundisha kuwa kusaidia wengine hakuhitaji kuwa na vingi, bali moyo wa kujali na nia ya kweli. Wakati nilipo, toa msaada wangu iwe ni kwa kawaidi iwe ni kwa muda, nguvu au mawazo nilijisikia kutimiza wajibu, wa kijamii na kupata furaha ya ndani. Kupitia kazi ya kujitolea nimejifunza uvumilivu, nyenyekevu na umuhimu wa kushirikiana na watu wa aina tofauti. Imenisaidia pia kuona changamoto za maisha kwa mtazamo mpana zaidi na kunikumbusha kushukuru kwa kile nilicho nacho. Zaidi ya yote kujitolea kumeimarisha imani yangu kwamba na mabadiliko madogo tunayofanya. Kwa nia njema ya naweza kuleta athari kubwa kwa maisha ya wengine na hata kwa maisha yangu mwenyewe.

Je, ninawezaje kufanya mahali ninalolala kuwa kiwemo cha utulivu na nguvu ya kuanza siku mpya kwa ari. Chumba changu cha kulala ni kidogo, lakini kina utulivu na kina mpangilio mzuri unaonifanya nijisikie vizuri. Kuta zake ni nyeupe, jambo linaloongeza mwanga nakunipa hisia ya utulivu na usafi. Rangi nyeupe pia hunifanya nisisumbuliwe na vitu vingi vya macho. Na kunisaidia kutafakari au kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kitanda changu ni sehemu muhimu zaidi ya chumba. Na napenda jinsi kilivyo tulivu na chenye starehe. Mashuka yake ni safi na ya kupendeza. Na hunifanya niwe na usingizi mzuri usiku wote. Kwa kweli chumba hiki ni kidogo na mahali pazuri pa kutulia. Kujiandaa kiakili na kihisia na kupata nguvu za kuamka kila asubuhi nikiwa na ari na matumaini mapya. Kiufupi mahali ambapo na nafasi yangu inapata amani mwili wangu unapata mapumziko na akili yangu hujijenga kwa siku inayofuata. Inajijenga kwa siku inayofuata.

Ni vipi ambavyo ninaweza kuimaliza siku yangu kwa utulivu na kujiandaa kwa kesho iliyo bora. Jioni kwangu ni muda wa kupunguza kasi na kujitenga kidogo na kelele za siku. Mara nyingi naanza kwa kusafisha au kupanga vitu vyangu ili mazingira yangu yawe safi na yenye utulivu. Hii hunisaidia kuondoa msongamano wa mawazo na kunifanya nijisikie nimepumzika zaidi. Baada ya hapo, napenda kutumia muda kidogo kujisomea hasa masomo ya kijerumani. Hata kama ni muda, ni kwa muda mfupi najua kuwa juhudi ndogo za kila siku ndizo huleta maendeleo makubwa. Nikimaliza kusoma, napenda kunywa chai au kukaa kimya nikitafakari siku yangu. Kile nilichofanikiwa na kile ninachotaka kuboresha kesho. Kabla ya kulala, hujitahidi kuepuka kutumia simu kwa muda mrefu na badala yake kujiandaa kwa usingizi mapema. Utaratibu huu wa jioni unipa amani ya akili hunisaidia kulala vizuri na hunifanya nianze siku inayofuata nikiwa na nguvu. Mwelekeo na matumaini mapya. Hii ndiyo ratiba yangu ya.

Ni vipi ambavyo ninaweza kutumia baridi kali kuimarisha mwili wangu na pia kujipatia faraja ya kiakili na kuishi. Wakati wa baridi kali, mimi hupenda kupanga shughuli zangu kwa utulivu ili kuwa salama na kutulia. Kwanza napenda kuvaa nguo za kutosha, ambazo zinanilinda na kunifanya nijisikie vizuri ndani ya baridi. Hii ni muhimu sana kwani hunisaidia kuepuka homa au baridi zinazoweza kuathiri afya yangu. Baada ya hapo napenda kukaa ndani nikipumzika na kunywa chai kama kinywaji moto ama kinywaji moto kingine ambayo hunipa joto la ndani na kunifanya nijisikie vizuri. Mara nyingine napenda kutumia muda huo kusoma au kufanya masomo yangu ya kijerumani. Kwani baridi hunifanya niwe na umakini zaidi na kutaka kufanya mambo ya manufaa ndani ya nyumba. Pia wakati mwingine napenda kutumia muda wa baridi kufanya kazi ndogondogo za kupanga chumba changu, kupanga chakula au kufikiria malengo yangu kwa kifupi. Baridi kali kwangu si kwazo bali ni nafasi ya kupumzika, kujijenga na kuanza au kumaliza siku nikiwa na amani, joto au utulivu wa akili.

Ni vipi ambavyo ninaweza kuimaliza siku yangu kwa utulivu na kujiandaa kisaikolojia na kimaisha kwa kesho. Kabla ya kulala, mimi hupenda kuunda utaratibu wa usiku ambao hunisaidia kupumzika na kutuliza akili. Kwanza napanga au kuandaa vitu vyangu vya siku inayofuata kama vile masomo mavazi au kitu chochote ninacho hitaji. Hii hunifanya nijisikie, tayari na kupunguza msongo wa wa mawazo wakati wa usingizi. Baada ya hapo, napenda kutumia muda kidogo kujisomea au kufanya marejeleo ya masomo yangu ya kijerumani. Hii ni njia nzuri ya kuhimalisha, akili na kuendelea kujifunza hata nikiwa pekee yangu. Baada ya kusoma, napenda kupumzika kidogo kwa kunywa chai au kinywaji. Nikitafakari mafanikio ya siku na mambo ya nilio ya jifunza. Mara nyingine pia ujaribu kuepuka kutumia simu au vifaa vinavyoweza kunivuruga usingizi na badala yake kuzingatia utulivu wa chumba changu na akili yangu. Hatimae hulala nikiwa na amani ya ndani nikijua kuwa nimepanga siku yangu vizuri na kujianda kwa kesho nikiwa na nguvu ari na mtazamo chanya.

Je, ninawezaje kufanya kazi nyumbani kwa ufanisi huku nikijijenga na kudumisha nidhamu yangu binafsi. Mimi napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunatoa nafasi ya kudhibiti muda wangu na mazingira yangu. Nyumbani, ninaweza kupanga chumba changu, viti, meza na mwanga ili kuwa na mazingira yanayoongeza umakini na utulivu. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa tija, zaidi kuliko pale kwenye kelele za nje. Wakati wa kufanya kazi nyumbani, napenda kupanga ratiba yangu vizuri. Kuanza na majukumu muhimu, kwanza na kuyaweka yale madogo mwishoni. Hii hunifundisha nidhamu, uwajibikaji na jinsi ya kugawa nguvu zangu kiakili. Pia napenda kutumia muda mfupi wa mapumziko kusoma kidogu au kunywa chai ili kuendelea kuwa na motisha. Kiufupi, kufanya kazi nyumbani kwangu si kuhusu kujitimiza majukumu. Ni pia njia ya kujijenga kiakili na kihisia, kudumisha nidhamu na kuanza au kumalizia siku nikiwa na furaha na utulivu wa ndani.

Ni njia gani ambayo inaweza kunisaidia kujieleza vizuri zaidi na kwa uhalisia. Mimi napenda zaidi kuandika kuliko kuongea. Kuandika hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina kabla ya kujieleza. Kuchagua maneno hasahihi na kupanga mawazo yangu vizuri ninapokua nikiandika najisikia huru zaidi na mwenye udhibithi wa kile ninachotaka kusema bila shinikizo la kujibu haraka kama ilivyo kwenye mazungunzo ya ana kwa ana. Kuandika pia hunisaidia kujitafakari. Kuelewa hisia zangu na kujifunza kutokana na mawazo yangu mwenye. Ni njia ambayo hunifaya nijisikie mtulivu na makini. Hasa ninapokuwa nikijifunza au kupanga malengo yangu ya maisha. Ingawa naweza kuongea inapobidi kuandika ndiko kunanipa sauti ya kweli zaidi. Sauti inayoniruhusu kujieleza kwa uaminifu, kwa utulivu na kwa uwazi pia.

Ni chumba gani nyumbani ambacho kinanisaidia kuunda hisia za furaha, utulivu na ubunifu ya kila siku. Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni jikoni. Kwa kweli, jikoni kwangu si sehemu tu ya kupika. Ni moyo wa nyumba na sehemu inayonisaidia kuungana na familia kujaribu vitu vipya na kuunda hisia nzuri kila siku. Napenda jinsi jikoni linavyokuwa na mpangilio rahisi, safi na lenye mwanga nzuri. Jambo linaloongeza ari ya kupita, kupika na kuandaa chakula kwa utulivu. Napenda kutumia jikoni kujaribu mapishi madogo, kuandaa chai au chakula, na wakati mwingine kuunda ladha, zangu, binafsi. Hii huniwezesha kuwa mbunifu pia na pia kuonyesha upendo kwa wale wa karibu nami. Zaidi ya hayo, jikoni ni sehemu ya mazungumzo na furaha. Mara nyingi hufanya kama mahali pa kukusanyika, kushirikiana na kufurahia chakula pamoja. Kwa kifupi, jikoni kwangu ni zaidi ya chumba na cha kupikia. Ni sehemu ya furaha utulivu na ubunifu ambapo kila kitu kidogo kinachofanywa kinaongeza thamani na faraja ya nyumba nzima.

Jee, kusoma vitabu kunanisaidia aje kufungua akili yangu na kunipa kuelewa mpira wa dunia. Mimi napenda kusoma vitabu vya sayansi. Kusoma vitabu hivi kunanifundisha jinsi dunia inavyofanya kazi. Kutoka kwenye mambo madogo madogo ya maumbile hadi mifumo mikubwa ya sayansi na anga. Napenda jinsi sayansi inavyo nifundisha kufikiri kwa kina. Kuchambua hoja na kutafuta sababu ya kila jambo badala ya kukubali tu kile kinachoonekana. Vitabu vya sayansi pia hunisaidia kukuza udadisi wangu na kunipa motisha ya kuuliza maswali mapya kila siku. Nikisoma ninahisi kama ninachunguza ulimwengu wenye na kila somo ndogo linanisaidia kuelewa maisha na maamuzi ninayofani zaidi ya yote vinanifundisha kuwa mambo magumu ya naweza kueleweka ikiwa nitakuwa na umuvumilivu na nidhamu na ari ya kujifunza. Kiufupi kusoma vitabu vya sayansi kwangu ni njia ya kujijenga kiakili kufungua akili na kuendeleza hamu yangu ya kuelewa ulimwengu na nafasi yangu ndani yake.

Je, ni wapi pazuri pa kufurahia chakula huku nikijipatia uzoefu wa starehe na utulivu. Mimi napenda kula hoteli pale ninapotaka kubadilisha mazingira ya kawaida ya nyumbani. Kula hotelini kunanipa nafasi ya kupumzika kufaragia chakula kilichopikwa vizuri na pia kuangalia jinsi watu wanavyo. Wanavyotoa huduma kwa umakini napenda sana mazingira tulivu. Meza zenye mpangilio mzuri na mwanga unaoongeza furaha wakati wa kula. Kwa kawaida napenda kula hotelini nikiwa pekee hyangu au na familia ya karibu. Nikifurahia ladha ya chakula na wakati huo wa utulivu. Mara nyingine hufurahia pia kujaribu vyakula vipya ambavyo. Si kawaida tunavipika nyumbani. Kila kinywaji na kila ladha hufanya uzoefu uwe wa kipekee. Na hunipa furaha na amani ya akili. Hii ndiyo maana napenda kula hotelini kama sili nyumbani.

Je, ninawezaje kuchanganya mazoezi ya mwili uhuru na utulivu wa akili katika shughuli moja rahisi. Mimi napenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli hunipa hisia ya uhuru na kunisaidia kuondoa mawazo mengi ya kichwani. Ninapokuwa juu ya baiskeli nahisi kama ninapumua kwa uhuru zaidi na kuunga, kuungana na mazingira yanayonizungu. Iwe ni barabara tulivu au njia za asili. Pia, baiskeli hunisaidia kuimarisha afya yangu ya mwili na akili kwa wakati mmoja. Ni njia rahisi ya kufanya mazoezi ila shinikizo. Huku nikifurahia safari yenyewe kuliko kufikiri ya mwisho wake. Mara nyingi napenda kuendesha baiskeli asubuhi au jioni. Wakati hali ya hewa iko tulivu na mawazo yanakuwa wazi zaidi.

Je, ni mazingira gani yanayoweza kunipa amani, motisha na nafasi ya kujijenga binafsi. Mimi napenda kuwa mahali tulivu na yenye mpangilio mzuri, ambapo naweza kutulia, kufikiria na kupanga maisha yangu bila usumbufu wa kelele au msongamano. Mahali kama hiki hunisaidia kuzingatia masomo yangu ya kijerumani, kujifunza mambo mapya, au hata kupumzika baada ya siku ndefu ya shughuli. Napenda pia mahali ambapo kuna mwanga mzuri na upepo wa asili unapita. Kwani kunifanya nijisikie huru na kuungana na mazingira. Mara nyingine napenda kuwa mahali ambapo ninaweza kuwa pekee yangu ili kutafakari kuandika au kupanga malengo yangu. Lakini pia napenda mahali ambapo naweza kuungana na watu wa karibu kwa mazungumzo tulivu au kushirikiana. Kwa shughuli, kwa shughuli ndogo ndogo, kwa shughuli ndogo ndogo za kila siku.

Je, ni kinywaji gani cha juisi kinachoweza kunipa nguvu afya na furaha ya asubuhi au wakati wowote wa siku. Mimi napenda juisi ya machungwa. Juisi hii kwangu si tu kinywaji kitamu. Bali pia ni chanzo cha nguvu na afya. Hasa asubuhi ili kuanza siku kwa mwamko na ari. Napenda ladha yake yenye uchangamfu na uchachu kidogo. Inayonifanya nijisikie tayari kuchukua changamoto za siku. Mara nyingine napenda pia kujaribu juisi ya machungwa ikiwa imechanganywa na matunda mengine kidogo ili la kuleta ladha tofauti na kuongeza virutubisho. Kunywa juisi hii kwangu ni zaidi ya kustarehe. Ni sehemu ya utamaduni wangu na kujitunza kupata afya njema na kuanza siku nikiwa na mtazamo chanya.

Ni vipi ambavyo ninaweza kugeuza udhaifu wangu kuwa fursa ya kujifunza na kukuwa kazini. Kazini ninapokutana na udhaifu wangu hua naanza kuwa kwa kujitambua na kukabili badala ya kuficha. Najua kuwa hakuna mtu mkamilifu. Na kutambua maeneo ninayohitaji kuboresha unipa mwanzo mpya wa kufanya mabadiliko ya kweli. Ninajitahidi kujitadhamini mara kwa mara na kuangalia ni wapi ninakwama au nahitaji msaada zaidi. Baada ya hayo, huweka mikakati ya kujiboresha. Hii inaweza kuwa kujifunza zaidi kuomba ushauri kwa watu wenye uzoefu au kujipa muda wa kufanya mazoezi ili kuimarisha uzoefu wangu. Pia ninajifunza kugawa kazi, vizuri na kutumia nguvu, zangu pale nilipo bora zaidi. Huku nikiendelea kufanya kazi kwa nidhamu katika maeneo yenye changamoto. Hivi ndivyo mimi hukumbana na kujitetea ninapojipata na uji.

Ni vipi ambavyo ninaweza kutumia muda wangu kwa uangalifu bila kuingiliwa na kelele za kidigitali. Mimi sichoki kuangalia barua pepe mara kwa mara kila siku lakini napenda kuangalia mara chache labda mara moja au mbili kwa siku kulingana na umuhimu wa kazi zangu. Hii unisaidia kudumisha umakini wangu katika masomo yangu ya kijerumani kazi nyumbani na shughuli nyingine muhimu. Bila kuiangalia na taarifa nyingine zisizo za dharura napendelea kupanga muda maalum wa kuangalia barua pepe. Nikichambua ujumbe muhimu tu na kupanga kisha kuendelea na shughuli zangu. Hii inaniwezesha kuwa na nidhamu ya muda na pia kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo unaoweza kuja kutokana na barua pepe nyingi zisizo na umuhimu. Kiufupi, mimi huangalia barua pepe kwangu ni jambo la kupanga kuepuka kelele na kuhakikisha kila siku ninatumia muda wangu kwa tija na kwa njia inayoleta maendeleo binafsi na mafanikio kazini au masomoni.

Ni vipi ambavyo ninaweza kuanza siku yangu ya leo kwa ari shauku na mtazamo chanya wa maisha. Leo nina wazi wazo la leo nina wazo ya furaha ndogo ya kushukuru na kufanya mambo vizuri nimeamka nikiwa na mtazamo chanya nikitambua kuwa kila siku ni fursa mpya ya kujifunza. Kufanya vizuri na kufanikisha ndoto zangu. Wazo hii inanisaidia kuwa makini zaidi katika masomo yangu ya kijerumani kazi zangu na shughuli zangu zote. Leo pia nina wazo ya nidhamu na kupanga muda wangu. Kwa hekima nimejipanga kuanza masomo mapema asubuhi kuchukua mapumziko madogo. Na kutumia muda wangu kwa ufanisi bila kuchanganyikiwa zaidi ya yote. Wazo hii ya leo imenisaidia kushughulikia changamoto kwa subira na mtazamo chanya ikinifanya nijisikie kuwa kila hatua ndogo niliofanya ni sehemu ya maendeleo yangu ya binafsi.

Je, ni programu gani ya simu inayonisaidia kuimarisha maisha yangu ya kila siku na kufanikisha malengo yangu? Mimi napenda kutumia programu ya masomo na kupanga muda kila siku. Kwa kweli, si kutumia simu kwa burudani tu. Mbali programu hizi hunisaidia kufuatilia masomo yangu ya kijerumani, kupanga ratiba ya siku na kukumbusha ni lini ninaangalia majukumu muhimu. Hii inanisaidia kuwa na nidhamu kuhakikisha sijapoteza muda na pia kuendelea kujijenga kidigitali na kiakili. Pia mara nyingine napenda kutumia programu za kuandika au kuchambua mawazo yangu. Kwani hunisaidia kupanga malengo. Kuandika mazoezi ya lugha au hata kufuatilia maendeleo yangu binafsi. Kutumia simu kwa njia hii kwangu ni zaidi ya burudani ni chombo cha kujifunza, kupanga na kujiandaa kwa siku zenye tija.

Vipi ninaweza kutumia mikono yangu kwa na muda wangu kujifunza ujuzi wa kipekee na kuelewa dhamani ya kazi ngumu. Nimewai kulima mara chache na kila wakati ulikuwa uzoefu wa kipekee kwangu. Kulima kunanifundisha zaburi, nidhamu na jinsi. Kila hatua ndogo inavyohitaji umakini na juhudi ili kufanikisha matokeo. Kwa mfano, kupanda mbegu, kumwagilia mimea na kuhifadhi shamba kunahitaji muda na jitihada. Lakini pia kunatoa furaha kubwa pale ninapoona mimea ikikuwa na matunda ya napo yanayozalika. Pia kulima kunanifundisha kudhamanj, kutadhmini chakula na kazi ya ukulima wengine hii ni sehemu ya kujifunza kuungana na asili na kuelewa jinsi maisha yanavyohusiana na bidii na uvumilivu, zaidi ya yote. Kulima kwangu kunanisaidia kuwa makini na kuwa na nidhamu ya muda na kunipa utulivu wa akili.

Ninaweza aje kutumia mwili yangu kwa hekima na kuhakikisha afya yangu imebaki imara kila siku. Mimi hupendelea kunywa maji mara kadhaa kwa siku. Kila wakati nikihisi mwili wangu unahitaji maji. Kwa kawaida, ninaangalia ishara za mwili wangu. Kama kinywa kikiwa kavu au kuishiwa nguvu. Kama isharaya kunyo maji. Pia napendelea kuwa na tabia ya kunywa maji mara chache lakini kwa wingi kidogo kila mara. Badala ya kunywa kwa ghafla mara moja ili kuhakikisha mwili wangu na pata maji ya kutosha kila wakati. Kunywa maji kwangu situ kuhakikisha kutoa kwa kutoa kii unisemi ya kujitunza kuhakikisha mwili kuhakikisha afya yangu ya mwili ni nakili na kuimarisha nguvu zangu za kila siku. Hii pia hunisaidia kuendelea kuwa makini katika masomo yangu kazi na shughuli zingine muhimu. Maji ni uhai.

Ni vipi ambavyo ninaweza kutumia teknolojia yangu kwa ufanisi na kuhakikisha kila kitu kinaendelea kufanya kazi vizuri. Mimi kupenda kusasisha vifa vyangu mara kwa mara, lakini si kila wakati. Kwa kawaida napanga kusasisha programu au mfumo wa simu na kompyuta kila ninapopata tangazo la sasisho au angalau maramoja kwa wiki. Hii hunisaidia kuhakikisha vifaa vyangu vinafanya kazi vizuri. Viko salama na kuniruhusu kutumia muda wangu kwa ufanisi bila usumbufu wa kiufundi. Pia napenda kusasisha vifaa vyangu ilikuwa na programu mpya vipengele bora na utendaji bora. Hii siku tu kunisaidia kazini au masomoni bali kuna linda muda wangu na kunipa amani na amani ya akili. Ya akili kwamba kila kitu kiko tayari na kiko salama.

Je, kumbukumbu za utotoni zinawezaje kunifundisha somo muhimu kuhusu maisha na mtu ninayekuwa leo. Kumbukumbu za utotoni kwangu ni za furaha na mafundisho nakumbuka jinsi nilivyopenda kucheza na marafiki, kucheka bila wasiwasi na kushirikiana na familia. Kila kumbukumbu hiyo inanisaidia kutambua thamani ya furaha ndogo ndogo, urafiki na upendo wa familia. Pia kumbukumbu hizi zinanifundisha uvumilivu na jinsi ya kushughulikia changamoto. Kuna wakati ninayokosa baadhi ya vitu au kujaribu mambo magumu. Lakini kila tukio lilikuwa somo lililonifundisha uvumilivu, uvumilifu, nidhamu na umuhimu wa kufanya mambo kwa bidii. Kwa kiufupi kumbukumbu za utotoni kwangu si tu za zamani ni darasa la maisha linalofundisha kuthamani kila hatua kushukuru kila jambo na kutumia uzoefu huo kujijenga kuwa mtu bora na mwenye Busara, Leo.

Je, ni vipi inaweza kukabiliana na msongo wa kazi kwa hekima na kutumia nguvu yangu kwa ufanisi zaidi. Wakati wa msongo wa kazi, mimi upumzika kidogo kwanza na kuchukua pumziko la akili. Hata kama ni kwa dakika chache. Napenda kutumia muda huo kutafakari ni kazi gani inahitaji kipaombele cha haraka na ili ipi inaweza kusubiri. Ili nipange viupaombele ya vyangu vizuri. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nifanye kazi kwa utulivu na nidhamu. Bada ya hapo, napenda kurudia majukumu yangu kidogo kidogo. Nikiyagawa kwenye sehemu ndogo za kufaniki kufanikisha hatua kwa hatua. Wakati mwingine, ninatumia mbinu za kupumzika. Kama kunywa chai, kusoma kidogo au kutembea kidogo. Ili akili yangu ipate nguvu na mtazamo mpya.

Nifilamu gani zinaweza kunifundisha masomo ya maisha kufanya nijisikie mstari na kunivutia kisia Mimi napenda filamu za uhalifu na drama. Filamu hizi unipa msisimuko na kuona hadithi changamano zinazo jenga hisia. Changamoto za hakili na tabia za binadamu zinazoweza kunifundisha somo muhimu. Napenda jinsi zinavoweza kunifanya nishugulikie mafumbo ya hadithi. Kuchambua tabia za wausika na kuona jinsi maamuzi madogo yanaweza kubadilisha maisha yao. Zaidi ya msisimuko filamu za uwalifu na drama unifundisha uvumilifu. Kuelewa motisha za binadamu na kuingia binu za kufikiri kwa kina. Mara nyingine, nikiwa nimekalia kwa utulivu, nikitazama filamu zuri, unisaidia pia kupumzika na kujisongeza kisaikolojia huku akili yangu ikipata changamoto na motisha kwa wakati moja.

Chakula kinawezaje kuwa chanzo cha furaha afya na utulivu katika maisha yangu ya kila siku. Mimi napenda chakula tamu sana. Chakula kitamu uniletea furaha na haraka na pia unifanya nijisikie vizuri. Kihisia. Napenda chakula chenye ladha nzuri lakini kilichoandaliwa kwa njia rahisi na safi ambacho kinanipa unguvu na kunifanya nijisikie nimeridhika. Kwangu chakula si tu jambo la kujaza tumbo ni uzoefu napenda kufurahia ladha taratibu kutathmini muda wakula na wakati mwingine kushiriki chakula na watu wa karibu. Hii hunifanya nijisikie karibu zaidi na wengine wa na kutathmini pia kutathmini kile nilicho nacho. Kwa kiufupi kupenda chakula kitamu kwangu ni sehemu ya kujijali na kufurahia maisha ni njia ndogo lakini muhimu ya kujipa furaha kuimarisha afya na kufanya kila siku iwe na ladha na maana zaidi.

Je, ni vipi kujitunza kidogo kidogo kila siku kunaweza kuonyesha heshima ninayojiwekea mwenyewe. Mimi naiosha na kulea nywele zangu mara kwa mara, kwa kawaida kulingana na mahitaji yake na ratiba yangu. Si lazima kila siku, lakini nahakikisha zinakuwa safi nadhifu na zinaonekana vizuri. Kwangu kulea nywele si swala la muonekano tu bali ni sehemu ya kujijali na kujiamini, napenda kutumia muda huo kama utaratibu mdogo ya kujitunza kuosha, kuchana na wakati mwingine kupaka mafuta au bidhaa rahisi zinazosaidia nywele zangu kuwa na afya. Hii hunifanya nijisikie nipo tayari kukabiliana na siku iwe ni masomo kazi au shughuli zingine.

Ni mambo gani madogo katika maisha ya nayo weza kuniletea kicheko cha dhati na kuifanya siku iwe nyepesi zaidi. Mimi huchochewa kucheka na mambo rahisi lakini ya kweli. Mara nyingi ni vichekesho vidogo. Hadithi za kuchekesha kutoka kwa marafiki au hali zisizotarajiwa zinazotokea katika maisha ya kila siku napenda sana pale mtu anaposema kitu kwa ucheshi wa asili. Bila kulazimisha hapo ndipo kicheko kutoka moyoni kabisa. Pia hucheka ninapoangalia video fupi za kuchekesha au filamu zenye ucheshi mwepesi hasa bada ya siku ndefu ya mawazo au masomu. Wakati mwingine hata kujikumbusha makosa madogo niliyofanya. Zamani hunifanya nicheke na kujifunza kutojichukulia kwa uzito sana. Kwa ufupi kinacho nifanya nicheke ni urahisi wa maisha. Wakati ninapokubali ilikuwa si kila kitu kinahitaji kuwa kizito. Kicheko kwangu ni tiba, ni pumziko ya akili. Na ni njia ya kuendelea mbele nikiwa na moyo mwepesi na mtazamo chanya.

Ni vipi ambavyo ninaweza kutumia mapumziko kazini kujirejeshea nguvu na kuendelea kufanya kazi kwa umakini. Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kutumia muda huo kwa utulivu na kwa manufaa. Mara nyingi napumzika kidogo nikikaa au nikitembea kwa muda mfupi ili kuondoa uchovu wa akili na mwili. Hii hunisaidia kufresh mawazo na kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya. Pia napenda kunywa maji au chai wakati mwingine. Hata kula chakula chepesi ili kurejesha nguvu. Ikiwa kuna muda, naweza kuangalia ratiba yangu, kupanga kazi zinazofuata au kufikiria jinsi ya kuboresha kile nilichokuwa nafanya kabla ya mapumziko.

Ni vipi ambavyo sanaa inaweza kunisaidia kuelewa hisia zangu na kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Mimi napenda zaidi sanaa ya kuchora na uchoraji. Aina hii ya sanaa hunivutia kwa sababu ina uwezo wa kuwasilisha hisia na mawazo bila maneno mengi. Rangi, mistari na maumbo vinaweza kusema mengi kuliko maelezo marefu. Na hali hiyo hunifanya nijisikie karibu na kazi ya msani. Napenda sana ambayo inaujumbe na kinaweza kuonyesha maisha ya kila siku mapambano ya binadamu au hata uzuri wa asili ninapoitazama hunifanya nitafakari. Kujitambua na wakati mwingine kupata motisha ya kujiendeleza.

Hali ya hewa ya leo imekua vipi? Hali ya hewa ya leo ni tulivu na wastani. Inanifanya nijisikie huru na mwenye utulivu wa akili. Anga linaonekana wazi, hewa ni safi na joto si kali wala baridi kupita kiasi. Hali hii hunipa mazingira mazuri ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku bila usumbufu. Kwa hali ya hewa kama hii, ninahisi motisha ya kufanya mambo kwa utaratibi, iwe ni kusoma, kufanya kazi, au hata kutembea kidogo kupata hewa. Kwa jumla, hali ya hewa ya leo inanifanya, inanipa amani umakini na nguvu ya kuifanya kazi iwe na tija na si ya chanya.

Jee, ni stadi zipi, zinazonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuendelea kukua kitaaluma kila siku? Katika kazi yangu, stadi muhimu zaidi ni nidhamu binafsi na uwezo wa kujifunza kwa haraka. Nidhamu huqqqnisaidia kupanga muda wangu vizuri. Kutimiza majukumu kwa wakati na kubaki makini hata pale mambo yanapokuwa magumu. Bila nidhamu, hata ujuzi mzuri huwezi kuleta matokeo bora. Pia, mawasiliano mazuri ni stadi muhimu sana. Kuwa na uwezo wa kusikiliza, kuelewa na kueleza mawazo yako. Yangu kwa uwazi, hunisaidia kufanya kazi vizuri na wengine. Kuepuka migogoro na kujenga mahusiano ya kikazi yenye heshima. Stadi nyingine muhimu ni utatuzi wa matatizo. Kila kazi ina changamoto zake na ninapokutana na tatizo, ninajifunza kulitazama kwa utulivu, kutafuta suluhisho badale ya kulalamika na kuchukua hatua zinazofaa. Kiufupi stadi hizi ni nidhamu, kujifunza haraka mawasiliano na utatuzi wa matatizo. Ndizo zinazonijenga kama mfanyikazi bora na kunisaidia kusonga mbele katika safari yangu ya kazi na maendeleo binafsi.

Je ni wachezaji gani wanaweza kus kunisukuma kujifunza kutoka kwa juhudi zao na ubunifu wao kwenye michezo. Mimi napenda wachezaji wenye wanaonyesha nidhamu, udhabiti na uwezo wa kushinda changamoto. Kwa mfano, katika soka, napenda leon messi kwa sababu ni mchezaji ambaye anaishi kwa misimu, nidhamu na ubunifu na daima anajiti. Jitahidi kuboresha uwezo wake katika tenisi napenda Novac dokovish ambaye ana anaonyesha nguvu ya akili uvumilivu na motisha ya kuendelea mbele hata pale ambapo yanapokuwa mangumu. Pia napenda wachezaji ambao wanachangia zaidi ya kufanikisha wengine wanahamasisha wenzake. Na mashabiki jambo linalonifundisha kuwa na kuwa ni muhimu kushirikiana na kuwa kiongozi, si kushindana tu. Wachezaji hao huniskuma, kuwa makini, kuwa na nidhamu na kufuata ndoto zangu kwa bidii. Iwe ni masomo, michezo au shughuli nyingine za kila siku. Kwa kiufupi, wachezaji ninaowapenda ni wale wanaonyesha udhabiti, nidhamu, ubunifu na moyo wa kushinda changamoto. Kwani hunisaidia kujifunza mbinu za maisha na kunitia kunitia motisha ya kuwa bora kila.

Je ni mafanikio gani makubwa au madogo kazini yanayoweza kunisukuma kuendelea kujijenga na kuwa bora kila siku. Mimi nimepata mafanikio kadhaa kazini ambayo yamenisaidia kujijenga kiakili na kitaaluma. Kwa mfano, mara nyingine nimeweza kumaliza majukumu yangu kwa wakati na kuwa bora. Jambo lilonifanya nipate heshima na kuongezewa motisha kutoka kwa wale wa karibu na pia marakadhaa nimekuwa marakadhaa ni meweza kushughulikia changamoto gumu bila kuingiliwa, ingiliwa na wasiwasi. Jambo lililo nifundisha nidhamu na uvumilivu. Mafanikio haya madogo kama kufanikisha kazi nzito kwa urahisi, kunanipa motisha ya kuendelea kujifunza, kuboresha studies zangu na kuwa mfanyikazi bora zaidi. Zaidi ya yote hunifundisha kuthamini kila hatua ndogo ninayofanya. Kwa mafanikio madogo ni msingi, kwa mafanikio makubwa badae. Kiujumu la mafanikio yangu kazini ni ushaidi, wa bidii, nidhamu na motisha ya kuendelea kuwa bora. Na kila moja hunipa nguvu ya kusonga mbele kila siku nikiwa na mtazamo chani.

Ni vifaa gani vinavyoweza kunisaidia kulinda macho yangu na kunifanya niwe na mtazamo wazi kila siku. Mimi sivai miwani kila siku badala yake napendelea kutegemea kuona kwangu kwa asili na kuhakikisha ninajitunza kwa njia nyingine. Kama kuwa na mwanga mzuri nikisoma au kufanya kazi hata hivyo ninafahamu umuhimu wa miwani pale inapohitajika kama pale kuna mwanga mukali au pale na kazi inayohitaji kulinda macho. Kwa ufupi ingawa sivai miwani kila siku ninaangalia usalama na utunzaji wa macho yangu kwa busara. Kuhakikisha mtazamo wangu unabaki wazi na afya ya macho inadumishwa kila wakati.

Nivipi ambavyo ninaweza kuwasaidia wenzangu, kuona nguvu zao na kuendelea kufanya vizuri kila siku. Mimi hupenda kuwatia moyo wenzangu kwa maneno chanya na kwa ushauri wakweli. Nikiona mtu anafanya juhudi na shahuri na kumpongeza nikimuonyesha kuwa juhudi zake zinathaminiwa. Hiu nisaidia kuunda mazingira ya motisha na mshikamano kazini au masomoni na kunifanya pia nijisikie vizuri kwa kusaidia wengine. Zaidia maneno napenda pia kuwa kielelezo chani dhamu na bidii. Kwa kufanya kazi bila kwa bidhi kwa na kwa uangalifu, wezangu wanapata motisha ya kuigeta bia nzuri. Na hili uanjia ya kunisaidia bila kusema lolote. Wakati mwingine napenda kushirikiana nao katika changamoto mdogo kusaidia kupanga au kumsaidia mtu kushubidikia tatizo. Jambo linaloongeza mshikamano na uamini.

Ni vipi ambavyo ratiba yangu ya usingizi inaweza kuamua na mna siku yangu inavyoanza na kuendelea. Mimi napenda kuamka mapema pamoja na jua kuliko kulala kuchelewa. Kuamka mapema hunipa utulivu wa akili na muda wa kupanga siku yangu bila haraka. Asubuhi huwa kimya, hewa ni safi na akili yangu huwa makini zaidi. Jambo linalo saidia kusoma, kufikiria au kufanya kazi muhimu kwa ufanisi. Kumka mapema pia hunifanya nijisikie nina uthibiti mzuri wa muda wangu. Ingawa napenda kulala mapema ili mwili upumzike vya kutosha. Kuamka najua hunipa mwanzo mzuri wa siku na kunijengea nidhamu. Kwa kifupi kuamka mapema nisehemu ya mtindo wangu wa maisha unaonisaidia kuwa na umakini utulivu na siku ya tija.

Ni vipi ambavyo kutembea kunanisaidia kutuliza mawazo na kujipatia nguvu mpya za mwili na akili. Mimi napenda kutembea katika maeneo tulivu na yenye mazingira ya asili kama barabara zisizo na kelele nyingi au sehemu zenye miti na hewa safi. Kutembea huko hunipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu. Kupanga mawazo yangu na kuachilia msongo wa siku. Napenda pia kutembea karibu na nyumbani au mahali ambapo nahisi salama na huru. Si lazima iwe safari ndefu. Hata na matembezi mafupi hunisaidia kuboresha hali ya moyo na kunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi. Kwa ufupi napenda kutembea pahali panaponipa amani. Faragha kidogo na nafasi ya kujitafakari. Huku nikijitunza kiafya na kiakili.